Napenda bluu kwa sababu inawakilisha utulivu uaminifu na umakini. Pia ni rangi inaohusishwa na anga na bahari. Vitu vilivyoleta hisia amani na uwazi wa mawazo. Kwa upande wa kazi, bluu mara nyingi huashiria taaluma na kuaminika. Ndiyo maana makampuni mengi hutumia rangi hii kwenye nembo zao.

Napenda kuzingatia afya na utunzaji wa nywele zangu. Kwa kawaida nacheki ncha za nywele kula wiki, sita au nane ili kuzuia kuharibika na kudumisha urefu na afya ya nywele. Pia napenda kutumia mafuta au krim za unyenyevu mara kwa mara ili nywele zikoze na zenye kung'aa. Natambua pia umuhimu wa kulala na kula vizuri kwani huathiri moja kwa moja afya ya nywele.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kwa njia yenye maana ambayo inachangia lishe ya akili mwili na hisia kwa mfano napenda kutumia muda wa kupumzika kusoma vitabu kusikiliza muziki au kutazama filamu nzuri. Hhi inanisaidia kuondoa msongo wa kazi wa wiki mzima mara nyingi kufanya mazoezi kama kutembea kukimbia au yoga ili hii inanisaidia kuwa na afya njema na nguvu za mwili napenda kutumia muda wa na wapendwa wangu kujenga uhusiano wa karibu na kushirikiana kwenye shughuli za kijamii.